Mimi mazoezi huwa ninayafanya asubuhi, nikiamuka kwa sababu nikiamuka asubuhi, hayo ndiyo masaa ambayo umeamuka kwanza mwili iko na nguvu, hauna mawazo mingi kwa kili. Alafu pia ni masaa ambayo umetoka kupumzika usiku yote, sasa unaamuka na kufanya kazi mazoezi. Jioni kwa hile sababu ambayo inafanya nisifanye mazoezi yangu jioni ama nisipende kufanya jioni ni kwamba jioni unapata baada ya kazi, mwili umechoka, una uchofu na jioni labda vitu ni mingi za kufanya katika nyumba Sasa ni heri niamke kesho, saa kumi na moja hasubui, niamke asubui sana, ili niweze kufanya mazoezi mimi nayafanya asubuhi.

Ule ujuzi ambao mimi nitahitaji kuimarisha katika hii maisha ni ujuzi wa maongezi. Mangezi ni kitu cha muhimu katika maisha ya binadamu. Binadamu wengi hufeli katika haya maisha kwa sababu ya kuwa hawana maongezi mazuri ama ile tunaita kwa English communication skills. Ukiwa unajua kuongea mzuri, unajua kuongelesha watu mzuri, unajua kuwasiliana mzuri na watu Basi mawasiliano ni ya muhimu katika haya maisha Ujuzi wa mawasiliano unaweza kukusaidia katika njia tofauti tofauti na unaweza kukusaidia katika nyanja tofauti tofauti katika haya maisha Kwanza tukianza, mazungumzo au ujuzi wa mawasiliano unafaida kubwa wakati mtu anaingia katika siasa. Mtu akingia katika nyanja ya siasa ama katika uwanja wa siasa ili kuweza kuwania kiti fulani ama wadhifa fulani katika siasa. Yahitaji awe mtu ambaye anajua kuwasiliana na watu mzuri mtu anaweza kuzungumza mzuri Huyu ni mtu ambaye anaushawishi wahali ya juu Huyu ni mtu ambaye anaweza kuwashawishi watu ili kumpa kura na kumchagua katika uchaguzi ili aweze kuwawakilisha katika seneti, katika seneti, katika bunge, awe mjumbe, awe gavana, awe raisi, awe wale tunawaita kwa lugha ya kimombo ma minister ili waweze kufanya kazi katika nyadhifa huo. Katika uongozi wawote, kiongozi yeyote, lazima awe na mazungumzo mazuri. Hata katika yale masomo, hata wale walimu wanaofunza, lazima hawa watu wawe na mazungumzo mazuri, waweze kuwa wanazungumza vizuri na watu. Kwa hivyo ujuzi wa mazungumzo ni ujuzi utakusaidia ili uweze kuwa unawasiliana na watu mzuri hata unapoenda kutafuta kazi mahali popote wanapoona ya kwamba huyu ni mtu anajua kuzungumza mzuri huyu ni mtu anaweza kuwasiliana na watu mzuri hata kupata kazi hasa ile ambayo ikona wanaohudumiwa na wewe unakuwa muhudumu basi itakuwa rahisi kupata kazi kwa sababu hawa watu pia hutaka ama wale wanaokuajiri hutaka kuajiri mtu ambaye ana mawasiliano mazuri, ana ujuzi mzuri wa kuwasiliana na watu. Kwa hivyo katika haya maisha mimi nimatamani sana kuimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano. Ili mawasiliano yangu yawe sahihi, mawasiliano yangu yawe na heshima kwa wakubwa na wadogo, mawasiliano yangu yawe yanatambua ya kwamba huyu ni binadamu mwenzangu, nafaa kumongelesha mzuri, nafaa kuwasiliana naye mzuri, nafaa kuzungumza naye mzuri, nafaa kuwa nafanya kazi nayeye mzuri, nafaa kuwanaendelea kufanya kuongea mzuri. Basi ujuzi wa kuwasilina utakuwa ni ujuzi wa muhimu sana katika haya maisha.

Swala la kama mimi natumia mitandao ya kijamii, ni kweli mimi hutumia mitandao ya kijamii sana sana, natumia mitandao ya kijamii kufanya kazi mingi, na mitandao ya kijamii kwa kweli imekua ya manufaa sana katika maisha yangu. Kwanza tukianza na masomo, mimi hutumia mitandao ya kijamii katika kusoma, katika kufanya ule utafiti waki masomo, ili niweze kujua ni nini hasa kiko katika nyanja hii ya masomo, ama katika chini ya kichwa flani ni nini nafaa kujua. Kupata habari natumia mitandao ya kijamii kueza kupata habari ni habari zipi ambazo zinatokea hivi punde ni nini kinachoendelea katika pale ninakoishi na hata nchi yote ni nini kinachoendelea katika sehemu zote za duniani Pia natumia mitandao ya kijamii katika kwa minajili ya mawasiliano Mimi na wasiliana na watu walio karibu nami na mbali nami Tunaweza kuwasiliana na ya mwisho kabisa labda kutaja chache na tumia pia mitandao ya kijamii katika kujitumbuiza ama kujifuraisha katika ule wakati ambao nimeweza kuchoka na hata sasa hivi natumia mitandao ya kijamii Kukutengeneza pesa.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kichina kwa sababu hapa mbeleni ninaweza taka kutembea katika kule china, nchi ya china, niweze kuona vile ambavyo wamestawi. Hasa katika ile sekta yao ya kutengeneza vyombo, hizi vyombo za kiteknolojia, marununu, tarakilishi Hata hizi vyombo zingine ambazo tunatumia katika kupata habari kama televisheni na hizi vyombo vyote vya kiteknolojia ambavyo vinatolewa ama vinatengenezwa katika nchi ya china nchi ya China inajulikana sana kuwa mojawapo ya zile nchi ambazo katika ile sekta ya kutengeneza vyombo vya kiteknolojia wako mbele sana. Na kwa sababu nitaenda huko nitake kujua mengi kuuliza ni jinsi gani wanatengeza hizi vyombo, ni vyombo gani wanatumia, wanazileta pamoja, wanaziunganisha, ni ujuzi gani wanatumia, wa kiteknolojia. Sasa ili tusiwe na shida ya mawasiliano ili tusiwe ya kwamba hawanielewi nami siwaelewi basi ningependa sana kujifunza lugha ya kichina.

Hali ya hewa ya siku ya leo haikuwa hali ya kustahimili hata kidogo. Hali ya hewa ya leo ilikuwa ni jua na jua lilikuwa kali sana. Hamkuwa na mawingu wala mvua. Jua ya leo ilikuwa kali, ilikuwa inawaka sana kwa sababu mwezi wa kwanza wa mwaka ama mwezi januari. Katika sehemu nyingi za nchi yetu ya Kenya huwa ni jua sana. Na huwa hakuna mawingu au mvua na kama kuna jua basi kuna joto jingi na joto likiwa kama mimi huwa sifurahi sana na joto Kwa sababu mwili wangu huwa ninakuwa na jasho jingi nikiwa na jasho jingi basi kutaweza kufahamu kwamba unapata uchovu Ukipata kuchoka unapata kwamba hata kama kuna joto na kuna huo uchovu huezi kuvaa zile nguo mzito unavaa zile nguo ambazo ni nyepesi na hizi nguo nyepesi huwa sana sana zingine si za nidhamu za kuvaa mbele ya wazazi ama ya watu walio wa umri mkubwa kukuliko Mimi kusema kweli kabisa sipendi hii hali ya hewa ambayo ikona joto jingi hivi Mvua ni mingi na kwa sababu Namaanisha kiangazi ni kingi hamna mvua Samahani joto ni jingi na kwa sababu hata barabara tunazozitembelea Huku hazijatengenezwa Unapata kuwa vumbi pia ni mingi Hata huwezi huwezi kutembea tembea sana Kile ambacho ninaezataka kufanya katika hali hii ya hewa ni kuenda mahali ambapo kuna hata huko mali pa kuogelea huko mahali mna maji baridi ya kuogelea niweze kuogelea ili niweze kutoka katika hii hali ya joto jingi sana mno.

Namu, napenda maua sana kwa sababu maua masamingi hufanya mazingira na mandhari ya mahali kuwa yanapendeza sana. Ukienda mahali ambapo hakuna maua basi utapata ni kwamba hiyo sehemu ama hapo hapata kuwa panapendeza hata kidogo. Kwa hivo maua ni mazuri sana katika kufanya sehemu fulani kupendeza. Na siku hizi ukiangalia kila pahali kuna mauwa. Ukienda mashule yapomauwa yamepandwa ya kupendeza. Ukienda hata hospitali ya pomauwa ya mependeza. Ukienda hata benki ya pomauwa. Ukienda hata makanisa yapo mauwa. Ukienda kila mahali kuna mauwa. Ni kwa nini kuna mauwa? Mauwa ni kufanya pahali fulani pakuwepa kupendeza sana, pakwepa kuvutia watu na pakiwa panavutia watu basi hiyo pahali itakuwa ni mzuri. Mauwa pia hufanya mahali kuonekana kuwa mzuri. Kama ukipanda mauwa katika nyumba yako, hata kama nyumba yako ni mzuri na mna gani na haina mauwa, basi hiyo nyumba haitakuwa inapendeza kamwe. Kwa hivyo mauwa ni kitu chamana sana.

Namu, napenda sana kutumia video katika mawasiliano. Kwanza kuna ile kupiga simu kupitia kwa video. Ambapo unaonana moja kwa moja na yule uongiae na yeye kitu ya kwanza, imesemekana kwa muda mrefu kwamba Ukiwa unangalia mtu uso kwa uso, basi kukudanganya huwa ni ngumu sana Basi tukiweza kuwasiliana nawe ukiniangalia nikikuangalia uso kwa uso. Basi nitaona nitaweza kujua kupitia na vile wewe unaweka uso wako kama unaniambia ukweli ama unanidanganya kitu cha pili kuna wale watu ambao hatujaonana sana Hatujaonana kwa muda mrefu Kwa hivo nitaweza kutumia video katika mawasiliano ili niweze kuwaona kitu cha tatu kuna wale watu wako mbali wako mbali na pahali ni napoishi mbali ni nata ua labda ni mgumu sana ili tuweze kuonana kwa hivo mawasiliano kwanjia ya video ni mzuri sana kuna wale watu pia ambao labda ni mpenzi wako ile mtu na unampenda mzazi ama wale watu na unaowapenda ambao unataka kuwaona kila wakati unataka kuwaona kila siku na labda ni ngumu kupatana nao kupatana nao ili mkaweza kuongea basi video kwa mawasiliano itasaidia sana kama kitu kimetendeka labda ni ajali kuna kitu kimetendeka mahali ajali ama kitu chochote kuna shere mahali na labda hauko karibu na ungetaka kufuatilia mawasiliano ambao ya naendelea hapo Basi video kwa mawasiliano itakuwa ya muhimu sana.

Shugli zangu za wikendi sana sana. Siku ya jumamosi nitakuwa katika mabadini nitakwenda kumuabudu mungu. Jumamosi yote sasa nitaamka asubuhi, nijitayarishe, niende kanisani kwa minajili ya kuabudu. Siku ya jumapili Labda niamke asubuhi nikaweze kufanya usafi kidogo kwa nyumba niweze kupanga vile zile nguo nitavaa wiki yangu yote niweze kupanga ile chakula nitakula wiki yote Majioni hivi Nitakwenda mahali fulani mahali mimi hunywa kahawa niweze kunywa kahawa yale mambo ya kawaida hufanya Nikinywa kahawa Labda nitafute marafiki zangu, tukue na gumzo kidogo, tukinywa kahawa pamoja, tukiendelea kuongea juu ya siasa, nikiwa na marafiki zangu na niwe napumzika kutokana na kazi refu ambayo nimekuwa nikijihusisha wiki yote, hiyo kazi ya kuchosha na hayo mambo yote ambao nimekua nikiyapitia kazini wiki yote.

La hasha sijawahi kusafiri kwa ndege kwa sababu ya sababu ya kwanza ambayo inafanya nisisafiri kwa ndege kwanza ndege huwa nauli yake iko juu sana na mimi kama mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye bado sijaweza kupata kazi siwezi kupata hiyo pesa kama nauli ili niweze kusafiri kwa ndege Kitu cha pili huwa siendi mahali mbali sana ambayo yanahitaji ndege Huwa sisafiri kuenda sehemu za mbali sana na kwa hivo kama naenda sehemu karibu Natumia magari yale ambayo yanasafirisha watu Hata mahali ambapo natoka ile njia ya usafiri ambayo imekita mizizi zaidi ni kutumia magari ya usafiri Tunaziita matatu kwa lugha ya mtaa Kwa lugha ya mtaani hizo ndizo ninao usafiri Kwa sababu nauli yake ni ile ambayo iko chini ambayo mimi kama mwanafunzi waki wango cha chini Ninaweza kufikia na mahali naenda si mbali sana ni karibu karibu Kwa hivo labda kufikia hiyo ndege haitakuwa ni ya maana sana.

Mimi huwa ninaheshimu sana maoni ya watu wengine katika jambo lolote lile. Huwa mimi ninaheshimu maoni ya watu wengine. Ninayapokelea kwanza kwa heshima, ninawasikiza kwa makini. Pale ambapo sijaelewa kile ambacho wanajaribu kumaanisha. Najaribu kuwaomba warudilie au wanielezee kwa kina. Ili niweze kuelewa ni kipi wanacho maanisha ama ni kipi wanacho kitaka Pia mimi hupenda sana kuangalia kwa kina na kupitia ama kufanya ile utafiti, yaani kwa nini huyu akasema hivi na mimi napenda maoni ya watu nayazingatia sana ninayapuuza Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye hata kabla nifanye kitu, nitapenda kuulizia maoni ya wengine niwaulize katika hili, we unaona namna gani, nifanye hivi ama vile. Na kwa hivyo, mimi namini kwamba kama tunataka kama jamii tuweze kuendelea, basi tunafaa kuwa, tunaitisha maoni ya kila mtu ili katika kutengeneza ama kukuja na ile ambao tunaita ni tunakuja na jibu ama jawabu la mwisho ni maoni yapi tunafaa kuyazingatia, basi ikuwe kila mtu maoni yake yamesikizwa.